Ndiyo mimi napenda sana kujaribu teknolojia mpya teknolojia mpya ni muhimu kwa sababu inatoa nafasi ya kuboresha maisha yetu kwa ajili ya njia nyingi inaweza kutusaidia kuongeza ufanisi kufanya kazi kwa haraka na hata kutoa sulu suluhisho kwa changamoto mbali mbali ya kila siku kwa mfano teknolojia inaweza kubadilisha jinsi tunavyojifunza kufanya kazi na kuwasiliana Pia inatoa nafasi ya ubunifu mpya kama vile michezo mbali mbali na teknolojia pia inaweza kubadilisha sekta kama afya, elimu na usafiri na kusaidia watu kuishi kwa urahisi zaidi.

Ndiyo mimi nimewaikuiona bahari kama bahari ya indi indian ocean ni moja ya bahari kumbwa saliniwe ya inasunguka nchi mingi kutoka upando wa mashariki wa bara la afrika hadi upando wa kusini mashariki wa asia na mbaka kaskasini mwa australia bahari ii inaumbo la kipekee Ikiwa na maeneo ya joto na yenye maji ya samaki wengi na finge waaina mbali mbali, napokea mito mingi ikiwemo mto nile, mto Limpompo na mto Kanchese. Pia ni muhimu kwa biashara ya kimataifa, kwa sababu bandari saka kama Mumbai na Chakarta nisehemu kuu za biashara. Kwa upande wa mabadiliko na tabia ya hewa, bahari ya indi na chukua na nafasi kubwa kwa kutengeneza mvua za Moonson kwa maeneo ya india na kando ya pwani ya mashariki ya Afrika.

Mimi nafanya mambo kadhaa ili kujiandaa kwa mkutano kwanza najua madhumuni ya mkutano kabla ya mkutano naelewa sababu ya mkutano na malengo ya hali Pili naanda ajenda ikiwa ni mimi ninae ongosa mkutano nakikishwa kuwa achenda ya mkutano iwe bora Tatu, nafahamu wa shiriki wa mkutano. Najua ni nani atakaye udhuria mkutano. Hina nisaidia kutafuta maswala ya nae usiana na kila mtu na kuwa na masungumso mbola. Nne, nafanya utafuti saidi. Ikiwa kuna maswala fulani tutakayo sungumusia na chitahidi kujua visuri kuhusu mada iyo ili nitoye mchango wa mwana.

Ndiyo, mimi nafuata matukio ya kimataifa, matukio haya ni muhimu kwa sababu ya na diri, sio tu inji moja bali dunia nzima kwa mfano, mabidiliko ya hewa, Misoso ya kifita au hata mapadiliko katika siasa ya kimataifa, anaweza kuwa na madhara kwa uchumi, usalama ni haki za binadamu. Matukio ya kimataifa pia ya nafundisha kuhusu chinzi, mataifa ya nafya shirikiana au kugombana. Nachinsi ambavyo tunavyoadhiri na kuadhiri wengine. Kujua kuhusu matoke haya ya nasaidia. Kuelewa mabadiliko katika jamii ni kuleta ufahamu. Na kuelewa kinanchoendelea duniani. Hii pia inaenza kusaidia kuchukua hatua sahihi kama raiya. Kwa mfano, kuchangia kwenye maswala ya kimasingira au kusaidia wakati wa machanga.

Natumia muda wangu na familia kwa njia nyingi, kwanza tunakula pamoja, kula chakula na familia ni wakati mzuri wa kuzungumza na kushirikiana, inaweza kuwa kama mlo wa jioni au hata kifungua kinywa. Pili, tunatazama filamu au fipindi fya TV, familia inaweza kukusanyika kwenye sepuleni na kutazama filamu au fipindi fya televisheni pamoja. Tatu, tunatembea. Kutoka nje na familia kwa ajili ya kutembea au kufanya mazoezi kunasaidia kumaarisha afya. Nne, tunaimba pamoja. Katika familia, tunaweza kuimba pamoja na kufanya mambo kama ata kuchora kushona au ata kupika pamoja. Tano, tunafanya mchezo na shuguli za nje. Kutumia muda nje na kucheza mchezo kama mpira wa miguu. Unaweza kusaidia sana familia katika kushirikiana na katika mazungumzo.

Mimi napiga picha mara mbili kwa wiki, hii inanisaidia sana kwa kuzingatia kwamba, picha ni njia nzuri ya kumbukumbu na pia ina nisaidia kuboresha ubunifu wangu. Pili, picha ni njia bora ya kutunza kumbukumbu sana eneo, watu au tukio lolote muhimu maishani, zinaweza kutumika kama chanzo cha motisha pia. Kwa vile unapoirejelea picha yako unaweza kuona maendeleo yako au kuboresha vitu fulani unavyofanya. Kama unachukua picha mara kwa mara pia unajifunza mbinu za uandishi wa picha kompenshieni na matumizi ya mwanga ambayo yote ni mchuuzi muhimu kwa mtu anayependa sana picha.

Mimi napokea barua pepe mara nyingi nategemea na matumizi yako ya barua pepe kwa ujumla wengi wanaweza kupokea kati ya barua kumi hadi hamsini kwa siku lakini wengine wanaweza kupokea zaidi hasa kama wanashiriki katika biashara nyingi za mtandaoni umuhimu wa kusoma barua pepe mara kwa mara ni kuhakikisha kuwa haupi haupitwi na taarifa muhimu kama zile arifa za shughuli zako ujumbe kutoka kwa familia na marafiki au taarifa muhimu za kazi au shughuli pia inaweza kusaidia katika kuboresha usimamizi wa wakati na kutatua matatizo kwa haraka kwa sababu mara nyingi barua pepe huleta maswala inayohitaji majibu ya haraka.

Ya siku ndefu napumzika kwanzia mbali mbali kama kulala vizuri kulala ni moja ya njia pora ya kupumzika bade ya siku ndefu usingizi msuri ni unsaidia mwili kupona na kuongeza ngufu Pili nafanya masoezi ya mwili Ingawa inaweza kuoanekana kinyume kufanya masoezi mapesi kama kutembea inaweza kusaidia kupungusa uchofu Tatu na chukua munda kutafakari kutulia na kutafakari kwa dakika chache inaweza kusaidia. Kupunguza mawazo na kutoa akili katika mambo yaliyo fanyika kwa siku. Nne nasikiliza musiki. Musiki inaweza kuwa njia nzuri ya kupumzika baada ya siku mzito. Kusikiliza musiki ninayoipenda inaweza kukuinua kihemiko na kufanya akili kutulia.

Kinga didhi jua kali ni muhimu ili kujilinda na madhara kama vile kuchomwa na jua. Izi ni baadhi ya njia saa kujikinga. Natumia mafuta ya kujikinga. Nahakikisha nimetumia sunscreen ambayo inasaidia kupunguza jua kwa uso shingo mikono na miguu. Pili navaa mafasi yenye kinga. Navaa mavasi ya kupunguza kuingia kwa mwanga wa jua kama vile fulana za mikono mirefu na suruari ndefu Tatu, navaa kofia na miwani ya jua Kofia inasaidia kulinda uso na shingo kutoka kwa miale ya jua Miwani ya jua inasaidia kulinda macho kutoka kwa miale ya UV inaeza kusababisha matatizo ya macho baadae.

Chakula ya cha jadi ambacho na kipenda ni malenge. Malenge ni chakula kinachopatikana kwa wingi hasa msimu wa kiangazi na ni marufu katika maeneo mengi Afrika hususan katika jamii hii yetu ya kenya Malenge ni chakula cha kawaida lakini kinecho kuwa na manufa mengi kwa afya na jifunie vitamini nyingi kama vitamini A na C pamoja na madini kama potassium na magnisham. Vitamini A inasaidia katika afya ya macho na kinga ya mwili. Huku vitamini C inasaidia kuongeza nguvu ya mwili na kumpambana na maambukizi. Zaidi ya hayo, malenge inanyusi ya faiba ambayo ni muhimu kwa mfumo wa memenyo wa chakula na kusaidia kumekenya chakula kwa urahisi.

Mimi napenda kula sukuma au spinach. Nimoja ya mboga sa kichani ambayo ni afya nyingi. Inavirutubishi vingi kama vie. Vitamini A, C na K. Humuimu wa vitamini hizi ni kama. Vitamini A ni muhimu kwa macho yako na kinga ya mwini. Vitamini C usaidia kutengeneza collagen kwa ngosi na mifupa. Madini ya chuma ni muhimu kwa kutengeneza damu na kusaidia katika kubebe wa oksijeni kwa mwili Caltium ni muhimu kwa mifupa na meno. Sukuma pia ni nzuri kwa wale wanawataka kutipiti uzito wao kwa sababu ni mboga enye kalori, chache lakini inajaza tumbo na inasaidia katika digestion.

Mimi ninasaidia jamii yangu kwa kutoa ushuri kwa mazishi na kuwaelimisha vijana kuhusu mambo muhimu yanayo wahusu. Kwa mfano, ningependa kushahuri vijana kuzingatia afya ya kiakili na mwili. Kujenga uhusiano mzuri na watu na kuendelea kujifunza kuwa na mafanikio na mafanikio maishani. Nahesa umuhimu wa kushauri kijana ni kutoa miongozo na kujenga maisha bora. Vijana wengi wako katika Kwa kutoa ushauri, naweza kuwasaidia kufanya maamuzi bora. Pili, nawasaidia kujenga imani na kujiamini. Vijana wengi wanapitia changamoto za kujitambua. Kwa kutoa msaada na kuzungumza nao, naeza kukua sehemu ya kujenga imani yao na kujitambua.

Kinywaji cha baridi ninachoipenda ni Fanta. Fanta ni moja wapo ya vinywaji baridi vinavyofutia sana hasa unapokuwa na joto na unataka kitu kitamu kilicho zungukwa na ladha ya matunda. Fanta ina ladha ya machungwa na ni tamu lakini sio tamu sana ambayo inafanya kuwa bora wakati wowote. Kitu cha kipekee kuhusu fanta ni ile hali ya kufurahisha inapotumika baridi. Inaweza kuwa na mfuto zaidi ikiwa na makapu ya barafu ndani na kumea ladha ya matunda. Namaanisha mchuuzi wa machungwa na hiyo carbonation hufanya iwe zaidi tu ya kinywaji.

Mimi nahifadhi pesa kwa kutumia Mpesa. Mpesa ni huduma ya kimtandao ya kutuma kupokea na kuhifadhi pesa kupitia simu ya mkono. Newezesha mtu kueka pesa kwenye account yako ya mpesa na kuzitumia wakati ambapo unaihitaji. Umuhimu wa kueka pesa ya mpesa inakwanza pesa inakua na usalama. Peza zako zitakua salama kwa sababu hasiko kwenye mikono yako na utahitaji kubeba fedha taslimu. Pili, unaweza kuhifadhi na kutoa pesa kwa uraisi bila kuhitaji kwenda benki. Tatu, uwezo wakufanya malipo. Wakutumia Mpesa, unaneza kulipa huduma mbali mbali kama umemi, maji na hata malipo ya shuleni.

Ningependa kujifunza kucheza gita kwa sababu ni chombo cha muziki kinacho chezwa kutoa hisia nyingi kupitia sauti yake. Sidhani kama kuna kitu kizuri sahidi ya kuwa nawezo wa kucheza nyimbo zako unazopenda au kuandika nyimbo zako mwenyewe. Gita pia ni chombo cha kijamii ambayo unaweza kutumbuiza marafiki zako hawata kupata nafasi ya kutumbuiza hadharani. Nilijaribu kidogo kujifunza gita, lakini ilibidi ni achane nayo kwa sababu ya kukosa muda. Hata hivo, bado nakuwa na hamu kubwa ya kujifunza saidi. Asa kwa kuwa na ufahamu anamna ya kutumia vidole kwa usahihi na kujua tabia zakila kamba.

Motisha yangu kazini inataka kwa ufanisi kwa kushirikiana na watu wengine. Kushirikiana unaleta nguvu nyingi na ubunifu. Kwani kila mtu ana mtazamo na ujuzi tofauti Kwa kushirikiana, tunaeza kufikia malengo kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Hii inasaidia kujenga mazingira ya kazi. Ambapo watu wanajivunia michango yao na wanajisikia kutambuliwa. Pia ushirikiano unakuza hali ya umoja na usaidizi kati ya wafanyakazi. Jambo ambalo linaongeza furaha na motisha kazini. Kwa mfano, kama ningeweza kusaidia watu katika kazi yangu kwa kuleta mawazo mapya au kupatia msani wakifundi, hiyo ingekua njia nzuri ya kujenga mazingira ya kazi yenye mafanikio.

Ndiyo, mimi napenda sana mchezo ya ubao. Mchezo ya ubao ni ya kufurahisha na pia inasaidia kugusa, ufahamu wa kimantiki na mikakati Napendeza kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika na marafiki au familia. Kuna michezo mingi ya ubao inaojihusisha mbinu ya mawazo kama vile chess, monopolies, scrampo na resi. Kwa mfano chess unahitaji kuwa na mikakati, bora ya kutathmini. Kila hatua huku monopoly inahusiana kujenga utajiri na kuwa na akili ya biashara. Michezo za ubao pia inaboresha ustadi wa mawasiliano na umakini. Ni fursa nzuri ya kujumuika na wengine bila kutegemea teknolojia au vifaa vya elektroniki.

Mambo mingi ya naeza ni fanya ni cheki kama vile memes za wanyama kama vie video za paka na mbwa wanavyo shangilia au kufanya mambo ya ajabu Kwa mfano kuna video za paka wakicheza na vitu kama pambo wanapo jifanya wanaruka au wanashangaa kitu fulani pili mchezo ya maneno hizi ni jokes ambayo sina chekesha kwa sababu ya maana za maneno Tatu ni Comedians Haa ni watu ambao wanajua jinsi ya kufanya ucheshi kwa kutoa kichekesho kuhusu maisha ya kila siku shida saa kijami au hata mambo ya ajabu tunayo yaona kwenye mtandao Wanawezo wa kutoakeza hali za kaweda na kusifanya kuwa saa kuchekesha sana.

Ndiyo mimi napiga kura katika kenya kupiga kura ni haki ya kila raia kwenye umri wa miaka kumi na nane na kuendelea hii inajumuisha uchaguzi wa raia magavana wabunge na wawakilishi wa kaunti kura za kenya zinafanyika katika kipindi cha miaka tano na uchaguzi mkuu unakuwa na umuhimu mkubwa katika uchaguzi mkuu mwanainchi upiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi mbali mbali Rais anachanguliwa kwa njia ya kura moja kwa moja ambapo anahitaji kupata zaidi asilimia hamsini ya kura sote ili kushinda.

Mimi nakumbuka mwalimu wa hisabati katika shule yangu alikuwa anaitwa mwalimu ng'eno Mwalimu huyu alikuwa mwalimu mzuri sana Mwalimu mwenye roho safi na mwenye ukarimu sana Mwalimu mista ng'eno alikuwa mwalimu mrefu kabisa Mwalimu mwenye nidhamu na mwenye kueleza mambo katika njia inayofaa Tulipenda mwalimu huyu sana mwalimu huyu alikuwa na ucheshi mwingi ambapo alikuwa anatufurahisha kila mara tukiwa katika darasa hio Mwalimu huyu alikuwa mwalimu wakufana sana.

Mimi nasomea Google wakati mwingi mtandaoni. Google ni moja ya vianzo vikubwa vinavyotumika kutafuta habari mtandaoni. Google hutumia alogarithim ya kipeke kutafuta na kuorondesha kurasa sawafuti kulingana na vigezo kama vile maneno muhimu ubora na maudhui na umuhimu watofuti. Umuhimu wa Google katika habari ya mtandaoni ni kama uraisi wa upataji. Google ni moja ya njini marufu za utafutaji na inaruhusu watumiaji kutafuta habari kwa haraka. Pili, uwezo wakufuata habari kwa wakati halisi. Tatu, kupata habari za kipekee. Google pia inaweza kutoa fursa ya kupata taarifa kutoka wafianzu kote duniani. Nne, kutafuta tarifa za kitalumu. Google pia inatoa matokeo kutoka kwa maktaba za kielektroniki, makala za kitaalumu na tafitis sa kisayansi ya ambazo ni muhimu kwa watu wanaotaka kujifunza zaidi kuhusu mada malo.

Mimi napenda kuenda cinema mara mbili kwa wiki umuhimu wake ni inanipa burudani na kunifuraisha cinema ni njia nzuri ya kupumzisha na kutoroka kutoka kwa maisha ya kila siku Pili naweza kuchifunza na kupanua ufahamu cinema sinaweza kukupeleka katika ulimwengu tafauti na kukutambulisha tamaduni mitindo ya maisha na mawaso mapya Tatu, inaweza kugusa usiano na wengine. Ikiwa umeenda sinema na marafiki au familia, inaweza kuwa fursa nzuri ya kuimarisha uhusiano wenyu. Nne, inatoa mafunzo ya maisha. Wakati mwingine, sinema hufundisha maadili ujasiri na umuhimu wa kushirikiani. Kwa kuona wahusika wanafioshinda, changamoto na kushirikiani. Unaweza kujifunza miongozo muhimu ambaye inaweza kutumika katika maisha yako.

Mimi napenda sana kuoga na maji moto. Maji moto inanifanya nihisi vizuri sana na pia ina nisaidia. Inasaidia mwili wangu kupumzika baada ya siku ngumu maji moto inanisaidia pia kuboresha mzunguko wa damu ambayo ni muhimu kwa afya ya ngozi na mzuri. Pia inaweza kupunguza mvutano wa misuli na kutuliza maumivu kidogo Zaidi ya hayo kuona na maji moto kunaweza kusaidia kutuliza akili. Kwa hivo kupunguza wasiwasi au mfadhaiko.

Usaji ninayependa katika timu ya Arsenal anaitwa Thierry Henry. Aliwahi kuwa mchezaji muhimu sana kwa timu hiyo na alikuwa mfalme wa mabao kwenye Premier League kwa kipindi kirefu. Alitwa King Henry kwa sababu ya ubora wake uwanjani. Ipi sasa, wachezaji kama bukayo, Saka na Martin, Odegard, wanaonyesha uwezo mkubwa na wanasaidia Arsenal kuwa na msimu mzuri. Saka kwa mfano, anafaya kazi mzuri kwenye wing, akiwa na uwezo wakupinga mashuti mzuri na kutoa pasi. Odegaard pia ni mchezaji ambaye ameleta mvuto kwa Arsenal kwa uongozi wake wa ufanizi uwanjani.

Tadi muhimu katika kasi yangu ni mawasiliano bora, hii ni muhimu kwa sababu kama vile ninavyousika na majadiliano na watu mbalimbali, mawasiliano yanasaidia kuelewa mahitaji ya mtu kutoa. Msaada unaofaa na kuhakikisha kwamba kila mtu anaelewa kinachozungumziwa. Kwa mfano katika biashara yangu ya kila siku, naweza kuona hili linajitokesa katika huduma kwa wateja. Wakati mfanyikasi ya anapo sungumisa na mteja, anaitaji kuelewa maoni ya mteja kujibu maswali kwa usahihi na kutatua matatiso kwa njia inayoridisha. Hii inahitaji ustadi mkubwa wa mawasiliano. Kuelewa maswali na kutoa majibu sahihi na kuonyesha huruma.

Mia simu mtandaoni kwa masaa karibu tano kila siku hii inakuwa na umuhimu wa kwanza inanisaidia katika utafiti mtandao ni chanzo kikubwa cha habari na elimu kwa kutumia muda vizuri naweza kujifunza mambo mapya kama vile mbinu ya kujisomea masomo mapya na kufuata miongozo ya kisayansi Pia inansaidia kujenga uhusiano na wengine. Mtandao unatoa nafasi ya kuungana na watu duniani kote. Tatu inanisaidia kufurahia na kupumzika. Mtandao unaweza kuwa chanzo cha burudani kama vile kuangalia video michezo au mziki. Nne inanisaidia katika kufanya kazi. Wakati mwingine, watu hutumia mtandao kufanya kazi au kuguza miradi. Yao ya kibinafsi kama vile biashara kuandika au hata kujifunza ujuzi mpya kama vile programu za kompyuta.

Napenda chumba yangu iwe na rangi ya nyeupe Rangi ya nyeupe ni nzuri sana kwa ukuta wa chumba kwa sababu ya manufaa mengi, Kwanza inafanya chumba kuwa angasa nyeupe ni rangi ya muanga ife ufanya chumba kuwa na muangasa saidi Pili inalingana na kila kitu nyeupe ni neutral Hivo inaendana vizuri na rangi nyingine yeyote. Unaweza kubadilisha mapambo zamani na ata matofali kwa urahisi. Tatu, inatoa isia ya usafi. Rangi ya nyeupe mara nyingi inausishwa na usafi na utulifu. Inatoa heka heka kidogo kwenye mazingira ya familia au ya kujistarehesha. Nne, inaleta utulifu. Nyeupe inaweza kutumika kuleta utulifu na kupunguza mchanganyiko wa rangi nyingi au miundo isio ya lazima.

Nalala kwa masaa saba kila siku. Umuhimu wake ni kama inasaidia mwili kuwa na afya mzuri. Kulala vizuri kunasaidia mwili kujirekebisha na kufanya kazi za kurekebisha misuli mifupa na tishu. Pili inasaidia ubongo. Wakati tunapolala, ubongo unafanya kazi ya kuchakata na kuhifadhi, taarifa zinazoifunzwa, siku nzima tatu inasaidia moyo na damu. Kulala vizuri kunasaidia kupunguza shinikizo la damu na kuboresha afya ya mtu nne, inasaidia mood na kuepuka stress kulala kwa masaa ya kutosha kunasaidia kuboresha Hali ya akili na kupunguza mabadiliko ya mood kama hasira au usuni Pia inasaidia kupungusa viwango vya stress mwilini.

Mimi natazama video katika youtube youtube inatoa video vya aina mbali mbali kama vile burudani elimu michezo ya kila aina umuhimu wa youtube ni kama inaleta elimu youtube ina mamilioni ya video zinazo husisha masomo na mada za kielimu pili inaleta burudani ni jukwaa kubwa la kutafuta video za burudani kama vile muziki Tatu, unajifunza ujuzi mpya Kuna mafunzo ya kila haina kama vile jinsi ya kupika uchoraji na kadhalika. Nne, unapata mawazo mapya. YouTube ni jukwaa ambapo mtu hutumia ubunifu wao na kushiriki mawazo mapia.

Ndio, mimi nimeweka picha yangu mtandaoni. Picha ya mtandaoni inaweza kuwa na manufaa kwa watu kwa sababu inaonyesha utu wako. Picha zako zinaweza kukusaidia kuonyesha mtu ulivyo. Labda kwa watu ambao hawajawahi kukuoana kwa uso. Pili, inasaidia kutambulika. Ikiwa unafanya kazi ya shughuli za kisanaa kama vile huimbaji, uandishi au picha picha zako zinaweza kuwa sehemu ya kujitangaza na kujulikana. Tatu, inasaidia kuwasiliana na marafiki. Picha zinaweza kukusaidia kuwasiliana na marafiki na familia hasa kama mnaishi mbali na kila mmoja. Picha ni njia rahisi ya kushiriki matukio na kumbukumu.

Mimi napenda kucheza mchezo wa mpira wa mguu. Mchezo unakuwa na maana sana. Kwanza unasaidia afya ya mwili. Inasaidia kuboresha afya kwa kuongeza nguvu afya ya moyo. Kucheza mpira ya mguu kunaongeza ustahimilifu wa mwili na ni njia nzuri ya kuzingatia fitness. Pili, inaleta ushirikiano. Katika mpira wa mguu, wachezaji wanahitaji kufanya kazi pamoja kama timu ili kufikia malengo yao. Tatu, uboreshaji wa ufanisi. Kama vile mchezo mengine, mpira wa mguu unahitaji mazoezi, umakini na ustadi. Kuchexa mara kwa mara husaidia wachezaji kuboresha ufahamu wao wa mchezo na mbinu. Nne, kujenga uongozi na nidhamu. Mchezo huu ufundisha madhili ya kufanya kazi kwa bidii kuwa na nidhamu na kuwa na mtazamo wa kushinda na kupoteza kwa heshima.

Mimi napendelea joto joto lina umuhimu mkubwa kwa sababu linasaidia katika ukuwazi wa mimea inaboresha mzunguko wa damu mwilini na pia inafanya mazingira kuwa na starehe kwa shughuli nyingi za kila siku joto pia linaathiri hali ya hewa na ninapo kuwa joto nirahisi kujihusisha na mchezo ya shughuli za nje kama kuogelea ama kupanda mlima. Kwa upande mwingine, baridi inaweza kuwa changamoto lakini inasaidia katika kutunza mazingira na kuleta mapumziko kutoka kwa joto kali na majira ya kiangazi.